Unafanya nini kulinda mazingira? Ni vizuri umeuliza. Uchafu. Ni kipata karatasi kijikaratasi ama kijichupa cha plastiki ama yaani hizi vitu non biodegradable plastiki kwa barabara ama popote tu kwa mazingira. Ambapo si mahali pa kutupa huo uchafu kisha uje uchomwe nayaokota kama mwendawazimu barabarani naendanayo hadi kwenye pipa la taka. Kama kuna mahali pa kurecycle napeleka. Kama hakuna na weka kwa pipa kisha nachoma. Hio ndo contribution yangu kwa kulinda mazingira sipendi kuona plastiki ama makaratasi ya plastiki yakiwa kwenye mazingira yananiudhi yananikera yananichosha.